Kipindi kuna mgogoro, hatua kubwa ambayo hua nachukua ni kutafuta kwanza suluhisho kwa maana ya kwamba. Ni lazima nitafute namna gani naweza nikasuluhisha mgogoro huo kwa maana ya kuweka mawasiliano ambayo ni mazuri, lakini kuhakikisha ya kwamba baina yetu hakuna ugomvi wa aina yoyote, lakini pia nitaangalia aina yenyewe ya chanzo cha mgogoro, kwa mfano kama mimi ndio chanzo au ndiye ambaye nilianza ukorofi manake moja kwa moja nitamshirikisha mwenzangu kuomba msamaha ili aweze kunisamehe na kila kitu kikue sawa. Lakini kama yeye ndiye alikuwa ni chanzo cha mgogoro wetu, ni lazima nimfuate nimwambie ukweli ya kwamba amekosea na inabidi achukue hatua ya kwamba kurekebisha mwenendo na tabia zake juu ya mambo ambayo anayafanya, ili kusudi kuweza kulinda uhusiano wetu na mawasiliano baina yetu bila kubomoka siku za mbeleni.

Kuhusu kupiga picha kwa upande wangu kwanza kabisa siyo mpenzi wa kupigia picha. Mara nyingi huwa kwa sababu nakua nipo kazini na ofisini. Kwa hiyo huwa asilimia kubwa maisha yangu huwa ninatumia zaidi kwenye kazi. Kwa hiyo kupata muda ambao labda ninafanya mambo mengine inje ya kazi inakuwa ni adimu kidogo. Kwa hiyo ni nadra na ni ngumu kidogo kupata muda mwingi wa kupigia picha. Kwa hiyo naweza nikasema kwa takribani kwa wiki ninaweza nikapata picha moja. Kuna baadhi ya wiki pia nisiweze kupata picha kabisa unaweza ukakuta labda ndani ya mwezi mmoja nina picha moja au mbili ndani ya mwezi mmoja kwa mana ya siku thelathini. Lakini ni kitu ambacho huwa ninakipenda. Upigia picha kwa sababu huwa ninapenda kuchukua historia na hadithi za maisha yangu lakini pia hatua ambazo nazipitia katika maisha na ukuwaji lakini changamoto inakuwa ni kupata muda kuchukua hizo kumbukumbu za kimaisha. Lakini ni kitu ambacho huwa ninakipenda kwa upande wangu.

Moja ya zoea ambalo ni nzuri nimelijenga kwa upande wangu naweza kusema ni usomaji wa vitabu. Usomaji wa vitabu na makala naweza nikasema ni moja ya tabia ambayo nimejijenga. Na ambayo nimechukua hususani baada ya ukuwaji kwa mana ya ukubwani. Kabla ya hapo ungependa nipo mdogo nilikuwa siyo mpenzi wa kusoma kitabu na vitabu. Lakini baada ya ukuwaji nikasema kuna haja ya kuweza kusoma vitabu. Kwa hio naweza nikasema sasa ivi imekuwa kama sehemu ya maisha yangu na ni kitu ambacho nakifanya mara kwa mara. Mara nyingi huwa ninasoma vitabu hususani hule muda ambao ninakuwa sina kazi au majukumu mengine ambayo labda yatakuwa yamenibana sana kwa hiyo huwa ninachukua muda huo kuweza kusoma kitabu na kusoma vitabu hususani vitabu vya elimu ya fedha ukuwaji wa vijana lakini pia hata maendeleo binafsi ya mtu mmoja mmoja ili kusudi naamini ni kwamba ni moja ya sehemu ambayo najifunza vitu vipya lakini sehemu ambayo ninatambua na kukuza kipawa na kipaji changu lakini pia hata sehemu ambayo naimani nikichukua yale mawazo na nadharia ambazo nakutana nazo mule ndani na nikaweka katika utekelezaji. Na huwa ninaamini kwamba nitafika mbali na kufikia malengo makubwa zaidi.

Maranyingi muda wa jioni kabla ya kulala vitu ambavyo huwa ninavifanya ni vichache. Cha kwanza kabisa kwa sababu muda wa mchana na asubuhi nina kuwa katika harakati za kazi. Huu muda ndio muda ambao huwa nina chukua kama muda wa kupumzika na kupata burudani kidogo kwa maana ya kuangalia runinga, kuangalia michezo mbali mbali kama vile tamthilia na habari za kimichezo habari za burudani habari za kitaifa na kima taifa. Lakini muda ambao pia hua ninapenda kufanya mazoezi kidogo. Ingawa sio kila siku lakini hua ninapenda kufanya mazoezi ili kusudi niweze kupata joto kidogo ili ni oge ili niweze kuweza kulala vizuri kwa hiyo kwa upande wangu ni vitu vichache sana ambavyo huwa ninafanya kabla ya kulala lakini kubwa zaidi ni kuangalia mambo mbalimpali hususani katika mitandao ya kijamii ambayo ya metokea ndani ya nchi na nje ya nchi baada ya hapo huwa ndipo ninazima simu yangu na kujiandaa kwa ajili ya kulala.

Haya sawa kabisa kuhusu mandhari kutoka dirishani mwangu, baada ya kuangalia nje, kwanza kabisa pembeni yetu, kwa maana ya upande wa kulia wa nyumba yetu, ambapo ndipo dirisha langu la chumba linapatikana. Kuna nyumba ya jirani yetu. Ambayo nyumba ya jirani yetu ina mti mkubwa. Mti wa mti wa maembe. Kuna mti mkubwa wa maembe ambao una majani ya kutosha, kwa hiyo ndio kitu cha kwanza ambacho huwa ninakiona. Moja kwa moja mara nyingi pale chini kunakuwa kuna watu ambao wanakaa pale chini. Lakini pia wanafanya harakati zao, kuuweeka mkeka na kukaa kwa pamoja. Na kuhadithiana hadithi. Hiko ni kikubwa zaidi. Lakini kwa wakati ambapo ninaangalia nje mara nyingi huwa ninapenda kuangalia mandhari na namna watu ambavyo huwa wanatembea wanazunguka pale, namna gani watu wanaongea kwa pamoja, na watu wanapofurahi, kwa hiyo ni kama sehemu ambayo huwa nachukua kutazama maisha ya watu wengine namna ambavy wanaishi, kupita na namna ambavyo wanacheza kwa pamoja. Kikubwa kutokana na mabadiliko ya msimu. Kuna kuwa hakuna mabadiliko makubwa sana zaidi tu ya kwamba katika ardhi inakuwa ina nuru kidogo na nyasi za kutosha, katika kipindi cha mvua na kipindi ambacho kuna uhaba wa jua.

Kwa upande wangu mchezo ambao naupenda moja kwa moja ni mchezo wa mpira wa miguu. Huu ndiyo mchezo ambao huwa nina upenda mimi ni huyo muhusika ambao nina cheza ndani. Kwa maana niweze kucheza au niwepo katikati ya mchezo. Asilimia kubwa huwa nina penda kucheza namba nane. Kwa maana ya kiungo mchezeshaji ambaye anacheza namba nane. Kwa hiyo ni sehemu ambayo huwa ninafurahia sana nikiwa nacheza. Lakini pia huwa ninapenda pia kucheza katika michezo ya simu. Kwa maana ya kuangalia programu mbalimbali za simu na kucheza michezo mbalimbali hasa haswa ni mchezo wa mpira wa miguu ambao pia huwa nacheza katika simu yangu. Kwa hiyo naweza kusema michezo ambayo ninaipenda kwa asilimia kubwa na kwa upande wangu ni mchezo wa mpira wa miguu na ndiyo mchezo ambao naweza kusema kwa sasa hivi hua ndiyo ninaucheza kwa upekee.

Waupande wa kusoma na kuandika kwangu mimi hua napendelea vitu vyote kwa maana kusoma na kuandika. Lakini hua kwa muda mwingi zaidi kutokana na kupata muda mchache kwa siku. Kwa hiyo kupata muda wa kuandike inakuwa ni nadra na ni mara chache kweli kweli. Kwa hiyo muda mwingi hua ninatumia zaidi kusoma. Kusoma katika mitandao ya kijamii kusoma katika makala mbalimbali, vitabu, magazeti muda ambao huwa ninapata kwa utulivu zaidi kweza kusoma huwa ninapenda kusoma vitabu. Huwa ninapenda kusoma habari katika mitandao ya kijamii. Kuangalia mambo mbalimbali ambao yametokea katika maeneo mbalimbali ya inchi mbalimbali huwa ninapenda sana kusoma lakini kwa kuandika ni marachache hambapo huwa nina chukua baadhi ya muda kuandika malengo kuhusu maisha yangu na yale ambayo natamani kuyatimiza huwa pia napenda kuandika yale mambo ya msingi na mambo ya umuhimu mfano vitu ambavyo ninatamani nivikumbuke kwa siku ya kesho huwa ninaandika ili niweze kutunza kumbu kumbu na kutosahau. Lakini pia hata kuandika baadhi ya vitu ambavyo nina tamani kujifunza vipia uwa pia ninaandika katika daftari langu malum ili niweze kujifunza siku za mbeleni.

Ndiyo huwa ninaweka picha zangu mtandaoni, lakini siyo mara nyingi au mara kwa mara, ni mara chache huwa ndio ninaweka picha zangu mtandaoni. Mara nyingi huwa ninatumia majukwaa ya Instagram, majukwa ya WhatsApp, kama ni baadhi ya maeneo ambayo huwa ninaweka picha zangu za picha zangu mtandaoni, lakini huwa inachukua hata miezi au hata mwezi mmoja kwa maana ya siko thasini iliniweze kueka picha. Na baada ya haponaweza ni sueke kabisa. Na ndiyo mana huwa hata kwenye ukurasa wangu wa mitandao ya kijamii. Mara nyingi unakuta tulabda ni meweka picha labda tatu au picha mbili au nne. Haziwi nyingi kwa sababu sio kipaumbele au kitu ambacho nina kifanya sana kupigia picha na kuziweka katika mitandao ya kijamii.

Kutumia teknolojia ya video katika mawasiliano kwa upande wangu sio kitu ambacho nakifanya mara kwa mara. Au sio kitu ambacho huwa ninakitumia sana. Ingawa kwa kifupi huwa ninatumia lakini sio mara nyingi. Kuna baadhi ya muda naheza nikapitisha hata wiki nzima sijatumia video kwa mawasiliano. Lakini mara nyingi huwa ninatumia tu simu tu kawaida kutumia tu sauti, kupata mawasiliano au kutumia kuandika ujumbe kwa simu kwa muhusika mwingine. Ilikuweza kupata nae mawasiliano kwa hiyo. Naweza kusema video ni kitu ambacho natumia. Lakini sio maranyingi ni marachache. Mara nyingi na tumia tu sauti katika mawasiliano na mtu mwingine.

Kipindi cha utotoni, kitu ambacho nilikuwa ninapenda kufanya zaidi ni kucheza, kucheza hususan ile michezo ya utotoni. Tulikuwa tunacheza michezo ya kujifunza kupika, ambapo tulikuwa tunajifanya kama ni kupika, lakini tulikuwa tunafanya michezo ya kuigiza. Mfano unakuta unaigiza labda kama wewe ni baba. Unaigiza labda kama we ni mjomba au maigizo tofauti tofauti kwa hiyo tulikuwa tunaigiza sana. Lakini pia nilikuwa ninapenda sana kuendesha baiskeli. Nakumbuka baba yangu alininunulia baiskeli. Lakini pia mtoto wa jirani ambaye alikuwa ni rafiki yangu pia na yeye alikuwa na baiskeli. Kwa hiyo tulikuwa tunaendesha sana baiskeli kwa pamoja kama kujifunza na kufurahi pamoja.

Mara nyingi huwa nipo peke yangu kwa hiyo naweza kusema sina mtu ambaye huwa nina cheza nae mara kwa mara au nacheza nae sana. Kwa hiyo naweza kusema niko peke yangu lakini huwa kabla ya hapo kabla ya ndugu yangu kuelekea chuoni kwa maana chuo kikuu alikuwa ndio mtu ambaye napata muda kidogo wakucheza nae. Lakini baada ya yeye sasa hivi kuenda katika masomo kwa maana kuenda kusoma. Ni muda ambao maranyingi huwa ninafanya vitu peke yangu au inakua nipomwenye. Kwa maana katika eneo ambalo ninaishi vijana hawapo wengi au watu ambao wanarika kama langu au tunafanana umri kwa hiyo. Asilimi ya kubwa alikuwa ni ndugu yangu wa kike ambaye ndiye nilikuwa ninachukua muda mwingi zaidi kucheza nae.

Ndio kwa upande wa ubunifu naweza kusema ni kitu ambacho huwa ninakiweka kipaumbele sana hususan katika mambo ambayo ninayafanya. Hususan katika kazi, biashara na hata pia namna ambavyo ninafikiri asilimia kubwa ya vitu ambavyo ninavifanya huwa ninatamani sana nifanye kitu ambacho ni tofauti na watu wengine. Au kama kitu walikuepo wanafanya watu wengine kwa upande wangu niweze kukiboresha kwa maana kiwe bora zaidi au kiwe cha kipekee kwa hiyo ni mtu ambaye ninapenda sana ubunifu. Na huwa ninachukua muda wingi sana kuwaza na kufikiria. Mawazo gani huwa yataleta ubunifu na kuweka yale matokeo ambayo ninayatamani yatokee yawe ya kipekee kwa hiyo huwa ninafanya fikra nyingi sana na kuweka malengo na kutafakari namna gani katika biashara, katika kazi ambazo nazifanya niweze kuziweka na kuzijenga kwa namna ya kipekee na kuleta ubunifu kwa maana ya mawazo, mikakati lakini pia hata matokeo ambayo yatatokea ili kuweza kuwavutia wengi zaidi.

Ndiyo, kwa sababu moja kigezo cha kupiga kura kwa nchi yangu ni kutimiza umri wa miaka kumi na nane. Kwa hivyo baada ya kufikisha umri wa miaka kumi na nane, kwa upande wangu nikaenda kufuatilia utaratibu wa kuweza kupata kadi ya mpiga kura. Na nilifanya uchaguzi kwa maana ya kupiga kura kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini. Lakini ilipofika mwaka elfu mbili na ishirini na tano ndo ilikuwa ni mara yangu ya pili kupiga kura. Kwa hiyo naweza kusema ni kitu ambacho nilikifuatilia kwa maana ya kufuatilia kadi ya mpiga kura. Na pia nikapiga kura. Ili kusudi niweze kuchagua na kumpa kura yangu yule kiongozi ambaye ninampenda na kuona ni sahihi kwa upande wangu.